Kompyuta ninaitumia kwa matumizi mengi sana. Kompyuta kwangu ni kama kisu cha mchinjaji. La kwanza, naitumia kompyuta kutafuta maarifa au kujielimisha. Ya pili, naitumia kompyuta kwa kazi na tija. Naitumia sana kuandika barua pepe, kuandaa ripoti na kuratibu ratiba zangu. Pia, naitumia kompyuta katika mawasiliano na kuwasaidia wengine. Mwisho kabisa, naitumia katika burudani. Baada ya kazi ndefu, mimi huwasha kompyuta kutazama filamu, kusikiliza muziki au kusoma makala mbalimbali za kusisimua duniani.

Kazi ninayo idhamini zaidi kuliko zote ni uwalimu. Naamini kuwa ualimu ndiyo msingi wa kazi nyingine zote duniani. Hizi ndizo sababu zinazo nifanya nidhamini kazi hii. Ya kwanza ina uwezo wa kubadilisha maisha. Ya pili inaruhusu urithi wa maarifa. Ya tatu ni kazi inayohitaji uvumilivu na upendo. Pia naidhamini sana kazi ya madaktari na wauguzi. Hawa ni mashujaa wa kila siku ambao wanatoa muda wao, usingizi wao na mara nyingine usalama wao kwa watu wasiowajua. Ni kazi inayohitaji sadaka kubwa sana ya kibinadamu.